Wakati wa mgogoro. Nahakikisha kwanza, kuwa nimetulia, kuwa hasira yangu iko chini. Kisha, nampa mwenzangu nafasi ya kujieleza na pia namsikiliza kwa makini. Bila kumkatiza. Kisha nitamjibu kwa lugha ya heshima. Kwa mfano, nitatumia neno kama. Nahisi kuwa umefanya vibaya, badala ya umefanya vibaya. Pia, nitakaa chini na pamoja na yule ninaye, niliye, ninaye kuwa na mgogoro naye. Kisha tuweze kutafuta njia ya kusuluisha. Na ikiwa hali ni ngumu zaidi kupatikana suluisho. Nitampa muda kidogo ili tuweze kuifuatilia maneno hayo.

Nashiriki katika jamii yangu kwa kujitolea, kwa mfano kama kuna shughuli mbalimbali kama vile kupanda miti kusafisha mazingira najitolea kwenda kuifanya. Pia, nashiriki katika jamii kwa kutoa elimu, pale ambapo ninawaelimisha wanafunzi wa wa wa sekondari na pia wanafunzi wa wa shule ya msingi nawasaidia kuelewa elimu yao zaidi. Na pia ninasaidia jamii kutunza mazingira, pale ambapo nahamasisha jamii kuhusu kuhusu jinsi wanavyotupa takataka vizuri, na pia kuwaeleza kuwa wasikuwe wakitumia plastiki kwa wingi. Pia nawafunza kutumia kujifunza kutumia vifaa kama vile plastiki kwa muda mrefu ili kuepuka kununua plastiki mingi. Pia ninashiriki katika jamii kwa kuhudhuria mipango ya maendeleo kama vile kwenda kwenye harambee na pia kushiriki kwenye vikundi mbalimbali vya uwekezaji. Pia nashiriki katika jamii kwa kwa kuwahamasisha ili waachane na mila na desturi ambazo zimepitwa na wakati na waweze kuishi kwa mfumo wa kidijitali.

Ili kuwatia moyo wenzangu, ninawasikiliza kwa makini, ninawapa nafasi ya kujieleza, ili waeze kusema isia zao bila kuwa hukumu. Kisha, nitawatia moyo kwa kuwakumbusha mafanikio yao ya zamani, ili waeze kujua kwa wanawezo wakufanya bora zaidi. Pia ninaeza kujiusisha kuwa hapa ushauri na pia kuwasaidia kufanya kazi yao mimi mwenyewe ili wasieze kukata tamaa. Pia ninaeza kuwa ushauri kuwa kila kitu kinaweze kana na pia kuwa kuwa mtu anapaswa kutia bidii ili kwa kila jambo hata kama ili tafeli. Lazima kuna jambo litaeza kufanikiwa.

Napenda sana kusoma na mara kwa mara huwana na tembea maktabani ili niweze kusoma vitabu mbali mbali vina vyo vilivyo andikwa na wandishi mbali mbali. Napenda sana kusoma historia ya watu mbali mbali kama vile historia ya viongozi mbali mbali wakitambo na wakisasa. Pia napenda kusoma riwaya, napenda kusoma hadithi fupi pia, napenda sana kupika, napenda kujaribu kupika chakula kipya kila wakati pale ambapo ninatumia wakati wangu kutafuta, kutafuta chakula ambacho sijawai kupika Kwa mfano kwenye Google na Ninaangalia njia ambayo inaundwa njia inayofuatwa kutengeneza Nina jaribu kuipika Kwa kuwa napenda kujaribu vitu vipya kila wakati Pia napenda kutazama filamu mbalimbali Napenda pia kupanda milima, kuzuru mahali ambapo sijawai kuzuru, pia napenda kuogelea wakatu wangu wa mapumziko mara mingi naenda kuogelea na kujituliza akili.

Napenda mwezi wa disemba. Hii ni mwezi ambayo shughuli za shuleni hazipo tena, shuguli za kazini haziko. Ni mwezi ambao tunapata nafasi ya kujumuika pamoja na jamii na kukaa pamoja kama familia. Huu ni mwezi ambao, watu wanasherekea mambo tofauti tofauti kama vile harusi, tohara, sherehe za kitamaduni pia ni mingi na inafanya mwezi uweze kuwa ya kupamba na ya kupendeza. Pia kupata nafasi ya kujuana na marafiki mbali mbali, pale ambapo napozuru mahali mbali mbali, unapatana na rafiki tofauti, tofauti, rafiki wapya, na unaeza ku kujifunza mambo mengi kutokana na mazingira mapya. Pia napenda mwezi huu kwa kuwa hali ya hanga, huwa nzuri, hali ya hewa huwa tulivu, hakuna baridi kingi na pia joto si nyingi.

Ili kuangeza uzalishaji wangu kwanza kabisa naweza kufanya tathimini ya uzalishaji wa muda uliopita kwa mfano naweza kuangalia kuwa nimeweza kuzalisha hadi kiwango fulani na pia naenda kuangalia yale malengo niliyoyaeka malengo ambayo nimeyaeka kufikia muda huo, ikiwa nimezalisha, kiwango hicho nilichotaka kuzalisha, ninatafuta mbinu ya kuzalisha zaidi, na ikiwa sijafikisha kiwango hicho, naeza kuangalia ni wapi ambapo nilifeli, na pia kurekebisha ili kuzalisha zaidi. Pia ninafanya utafiti mbalimbali kwa kazi yangu, ninafanya utafiti kupitia pia Google ama kwenda kwa wafanyakazi wenzangu kuwauliza ni mbinu zipi wanazotumia kwa uzalishaji wao. Ili waeze kunipa ushauri na waeze kunielekeza jinsi nitakavyoweza kufanya ili kuboresha uzalishaji wangu. Pia naongeza uzalishaji wangu kwa kuongeza kiwango cha nguvu ambacho kinahitajika ili kuboresha uzalishaji.

Mikiwa na marafiki zangu, tunapenda kukucheza michezo mbalimbali, kama vile adi michezo za utotoni. Pia tunapenda kuongelea mada mbalimbali kama vile siyasa, utamaduni, masomo. Pia tunapenda kutembea kuzuru mahali ambapo hatujawai kutembea na kuhunda rafiki wapia ili kueza kusoma zaidi kutoka kwao ili kujua jinsi watu mbalimbali wanavyo fanya vitu vitu mbalimbali kwanjia tofauti tofauti. Pia, ninapokuwa na rafiki zangu, tunapenda kutazama video mbali mbali, ili kujifunza kutokana na mambo ya nayo endelea katika video hizo. Na pia, tunapenda kupiga gumzo, kuzungumza kuhusu mambo yanayoendelea katika ulimwengu wa sasa.

Ninapokuwa kazini, napenda sana kufundisha na kutua maelezo kama vile, panapo kuwa na mada ngumu ambayo ni vigumu ni vigumu wa fanyekazi wenzangu kuelewa Napenda kuchukua mada iyo na kuchambua na kuieka kwa maneno rahisi ambayo ye takuwa mepesi kwa mtu kuelewa Pia napenda kutoa mwongozo na kushauri. Pale ambapo mfanyekazi mwenzangu anaposhindwa kufanya jambo flani. Niteza kumushauri jinsi ya kufanya jambo hilo na kumpa mwongozo ya namna ya kupambana na jambo hilo. Pia napenda kuandika na kupanga maelezo kama vile napenda kuandika ripoti ama ratiba ya kazi kwanjie inayo ya eleweka. Pia napenda kutoa kusuluisha matatizo pale ambapo naeza kutoa ushauri wa jinsi tatizo flani ineza kusuluishwa kwa njia rahisi ambayo haitaleta utatanishi wa wote pale kazini.

Napenda kula ugali. Napenda kula ugali kwa kuwa ni chakula ambacho ni ili nanguvu zaidi ukilinganisha na wali. Ninapo kuwa na kazi nzito. Kazi nzito kama pale ambapo ninapoenda kupanda milima. Kazi ya kupanda milima inachosha. Ama pale ambapo ninafua ama kufanya mazoezi malimbali. Napenda kula ugali kwanza ili nieze kuwa na nguvu zaidi ya kufanya mazoezi hayo. Napenda kula ugali kwa samaki, ugali kwa nyama, ugali kwa kuku, ugali kwa managu, ama ugali kwa maziwa, pia ugali kwa mayai. Ugali ni chakula ambacho ni kizito na napenda kula wakati ambapo naenda kufanya zoezi nzito.

Katika likizo yangu ya ndoto, ningependa kuzuru maeneo ya Dihani, pale ambapo ningependa kwenda kucheza pale ufukweni, kucheza na ule mchanga mweupe, kuangalia maji yake ya samawati. Na pia, ningependa kukaa pale kwenye hotelini huko Diani kwa ajili ya mapumziko. Ningependa kuogelea pale kucheza na mchanga huo, ufukwe wa mchanga. Na pia ningependa kwenda na marafiki zangu, pamoja na familia yangu ili tuweze kujiburudisha wote kwa pamoja. Ningependa kutembea kwingi na kujuana zaidi na watu wa maeneo hayo ya Diani.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, pale ambapo ninapenda kufanya kazi yangu, iwe study na iwe tofauti kabisa na ya watu wengine. Sipendi pale ambapo ninapofanya jambo fulani, linafanana na ya mtu mwingine. Na pia sipendi pale ambapo tunakuja pamoja na bidhaa zetu zinaeza kufanana. Lazima nieze kukua mbunifu zaidi ili bidhaa yangu kwa mfano pale ninapoenda kuyauza bidhaa yangu pale sokoni. Lazima bidhaa yangu iwe na utofauti kidogo ambayo itaweza kufanya iwe tofauti na ya watu wengine na itaweza kuleta wateja zaidi kwa sababu ya kitu hicho ambacho kinatofautisha na bidhaa ya watu wengine. Pia napenda kuwa mbunifu pale shuleni, ninapopewa kazi ya ziada, ninaifanya kwa ustadi na kwa ubunifu zaidi ili niweze kuwa na alama zaidi ya watu wengine.

Katika kumbukumbu yangu ya utotoni na kumbuka safari yangu ya kwanza kabisa pale shuleni, pale ambapo nilikuwa nikizuru mbuga la wanyama la maasaimara. Siku hiyo, siku kabla ya siku hiyo, na kumbuka tulipo kuwa tumeachiliwa kwenda nyumbani ili kujitayarisha katika safari ya siku iliyofuata. Nilipofika nyumbani nikapata mamangu ameweza kuniandalia mavazi, ambayo nitayavaa. Ilikuwa ni safari ya muda wa siku tatu na kabisa sikuwa ni mewai kulala nje ya nyumbani kwa muda wa siku tatu so kwa hivyo nilikuwa na furaha sana na kumbuka usiku huo sikuweza kulala niliweza kulala kidogo usingizi wa manga mungamu nalala kidogo na zinduka na uliza mamangu kama imefika muda huo wa asubui niweze kuondoka. Usiku huo ulikuwa mrefu sana. Hai kuweza kupambazuka kwa haraka. Na ilipo fika asubui nikaamka. Nikavalia vazi langu. Kwa kweli nilikuwa nimependeza. Nguo ilikuwa imepigwa pasi ikanyoroka vizuri. Nikaenda hadi shuleni. Pale ambapo tukaingia kwenye basi Nilikuwa na furaha kweli kweli Nilikuwa na wanafunzi wenzangu pamoja na walimu wangu pale kwenye basi tukienda katika safari hiyo Nakumbuka, kitu ambacho nikikumbuka kinanichekesha Mamangu alikuwa amenipa pesa ya mfukoni na pia alikuwa amenipa chakula kadhaa ya kula barabarani Tulieza kula chakula hicho kabla kabla basi halijatoka chakula kimeshaisha Tulipoenda tukaanza safari yetu tukiwa na furaha sana Tulipo fika pale mbugani kwa kweli ilikuwa ni safari safari inayofuraisha Tuliweza kujiburudisha, kuangalia wanyama kama vile simba kwa mara ya kwanza kuangalia wanyama kama vile ndovu kwa mara ya kwanza Ilikuwa ni jambo, jambo geni sana na jambo la kufurahisha kukaa na marafiki zangu, kulala pamoja na wao kuzuru hoteli kubwa, pale ambapo tuliweza kuzuru hoteli ya five star pale maasai mara Ilikuwa ni jambo jambo geni sana na tofauti ambayo ilifanya siku hiyo kuwa ya kumbukumbu maalumu katika maisha yangu kulala pale hotelini yalikuwa mambo mageni, mambo mapya ambayo sikuwaikuwa nimeyapitia katika maisha hii ndiyo inafanya siku hiyo ikuwe siku ya kumbukumbu maalumu sana katika maisha yangu kila wakati ninapo kumbuka safari hiyo na jinsi ilivyokuwa Ninahisi kuyafurahia na natamani tena nirudi pale utotoni tena niweze kuenda safari ingine kama hiyo.

Naenda mahali pa ibada mara mbili kwa wiki, pale ambapo naenda kwa maombi mafupi siku ya jumatano, tunakuwa na tunakuwa na wakati wa maombi mafupi, na siku ya jumapili tunakuwa na ibada rasmi, ambayo inaanza kuanzia saa saa tatu, hadi sa sita, hapo ni mahali ambapo unachukua muda, muda mwingi kutoa shukurani na kumsifu na kuabudu mwenyezi Mungu.

Kwa kazi yangu, nina malengo ya kufanya bora zaidi, nina malengo ya kuongeza mazao yangu, na pia nina malengo ya kukua mfanya kazi bora kwa wafanya kazi wengine, na pia, ningependa kupata mafunzo zaidi, nieze kujua zaidi kuhusu, kazi ninayofanya, na nieze kujua zaidi, kazi hiyo inamanufaa gani katika jamii.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto. Wakati mwingi ninapokuwa mapumzikoni, muda mwingi natumia kucheza na watoto. Kwa kuwa napenda zile michezo za utotoni, napenda jinsi watoto wanavyo zungumza, wanazungumza kwa upole, kwa upendo, na hawana mambo mengi ambaye aneza kufanya mweze kukorofishana, hamwezi kukosana, watoto huonyesha upendo kila wakati. Ninapocheza na watoto, na jikuta kuwa ninafuraha zaidi, na jikuta kuwa siku inakua mzuri, na ikiwa nilikua na mawazo, mawazo haya neza kutoka, kwa kuwa mchezo wa utoto, unirudisha pale nilipo kuwa mtoto, pale ambapo siku anajua mamo mengi, kuwa maisha ni magumu, maisha yanaitaji ufanya hivi na hivi, maisha yalikuwa mazuri ya kupendeza. Niyo maana napenda kujirudisha katika kumbukumbu hizo kupitia kucheza na watoto.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni saa ya dhahabu. Nilipokea saa ya dhahabu kutoka kwa baba yangu mzazi. Pale ambapo nilieza kufanya vyema katika mtihani wangu wa kidato cha nne. Baba yangu alieza kufurahia sana na jinsi anavyonijua. Napenda sana vitu ambavyo vinavutia na vina thamani ya juu zaidi. Ndipo na ninapenda sana kufuatilia ratiba yangu kwa ukaribu ddipo akaeza kuninunulia saya dahabu na nilieza kuifurahia sana na sijawahi kupokea zawadi ingine muhimu sana kushinda hiyo katika maisha.